Unajihisi vipi kuhusu tathmini za kazi Tathmini za kazi ni sehemu muhimu katika maisha ya kila mfanyakazi kila mfanyakazi anapokea tathmini hiyo kwa lengo la kuonyesha ufanisi wake kupata maoni ama maendeleo na kubolesha utangazaji wa siku za baadaye Kwa upande wangu ninajihisi kwamba tathmini za kazi ni fulsa za kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kuonyesha kwamba kazi zangu inadhaminiwa. Kwa mtazamo wangu, tathmini za kazi ni si lazima ziwe za hofu au shaka. Badala yake ni fursa ya kuangalia mapungufu na kuimarisha ujuzi wangu. Kila maoni yanayotoka kwa mwanga ju ya utendaji wangu ni dalasa la kujifunza hivyo najihisi fulaa na shauku pale ninapopokea maoni ya uongozi wa dhiti Tathmini zinazosaidia kuona ni kiasi ndani nimefanikiwa katika kazi zangu hii inaniwezesha kujua ni maeneo gani nimemaliza kazi na ni sehemu gani zinazohitaji ni jitihada zaidi Najihisi kuwa na uwajibikaji pale ninapopata mwongozo unaoniletea karibu na mlango ya shilika Kabla ya tathmini rasmi mara nyingi najihisi kuanza kujitathmini Hii inaniwezesha kujiandaa na kuona maeneo niliofanya vizuri na yare nilioshindwa. Najihisi kuona uhakika zaidi na kuondoa wasiwasi wa kupokea maoni Kwa kawaida najihisi mchanganyiko wa hisia kabla ya tathmini kuwa fulaha pale ninapojua nimefanya kazi nzuri lakini pia kuna shauku kidogo au wasiwasi pale ambapo najua kuna sehemu nilivyoshinda hii ni kawaida kwa mtu yoyote anayefanya kazi kwa bidii tathmini za kazi hufanya najihisi kuwa kazi yangu ina thamani napenda kujua kwamba jitihada zangu zinathaminiwa na uongozo unazingatia mchango wangu hii inaniwezesha kuwa na motisha na kujihitahidi zaidi siku zijazo napenda kupata maoni ambayo ni ya kulenga hii inamaanisha kwamba kila tretiki au pendekeza linakuwa fursa ya kujifunza na sio la google officer kwa njia hiyo najihizi motisha na tayali kubolesha ujuzi wangu bila hofu Baada ya tathmini najihisi motisha ya kuongeza ufanisi maoni hufungua macho yangu kuona ni njia gani za kufanya kazi kwa halaka kwa ubola zaidi na kwa usahihi mkubwa hii inasaidia sio tu kwa maendeleo yangu mbali pia kwa maendeleo ya timu na shirika Kupitia tathmini najihisi kuwa na fursa ya kujenga uhusiano mzuri na uongozi. Kila tathmini ni mazungumzo kati yangu na meneja. Na hutoa nafasi ya kueleza milengo yangu. Changamoto niliokutana nayo na mikakati ya kushilikiana kwa ufanisi zaidi. Tathmini pia hufanya hufanyika kupitia maoni ya wenzangu au timu. Najihisi kuwa ni fulaha ya kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine, kila maoni ya wenzangu hufungua mlango wa kubolesha utendaji wangu na kuondoa makosa ya awali Tathmini hufanya najihisi kuwa kazi zangu zinaeleweka kwenye malengo makao ya shirika ya kushilikiana zaidi kuchukua majukumu mapya na kujalibu njia mpya za kufanya kazi najihisi kuwa na uhakika zaidi katika uongozi wa majukumu yangu tathmini hufunza pia jinsi ya kubadilisha na changamoto najihisi kuwa ni lazima nifanye kila kitu kikamilifu mbali ni muhimu kujifunza kutoa makosa na kufanya vizuri zaidi siku zijazo hii inanisaidia kupunguza hofu ya kushindwa kila maoni ya uongozi.